Kila jumapili jioni mimi huchukua muda wa kupanga kazi ya wiki yangu. Huandika majukumu yote ninayopaswa kutekeleza na kuyaeka kulingana na umuhimu wake. Kila siku naipangia kazi chache zinazo tekelezeka pamoja na muda wa kupumzika. Kwa kufanya hivyo huanza wiki nikiwa na mwelekeo utulivu wa mawazo na uwezo wa kutimiza majukumu yangu kwa ufanisi.

Mafanikio hayaji kwa bahati, bali kwa juhudi na nidhamu. Kila siku, mimi huanza kazi mapema. Hutimiza majukumu yangu kwa uaminifu na kujifunza kutokana na changamoto. Ninazokutana nazo. Kwa kushirikiana vyema na wenzangu na kuheshimu muda, hujijengea sifa njema kazini. Hatimaye, bidii yangu huzaa matunda, kwani mafanikio yangu yanatokana na moyo wa kujituma na uwajibikaji.

Kwa wakati huu wa utandawazi, sihitaji kuenda maktaba kila siku. Lakini mimi hupanga kuenda angalau mara mbili kwa wiki. Huko hupata vitabu vya kujifunzia, kusoma hadithi na kufanya tafiti za shule. Kila ziara hunisaidia kupanua ufahamu na kunifanya nijisikie mwenye nguvu ya maari.